Napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Siwezi nikaoga kwa majibaridi. Ata kuwe na joto aje. Atakuwe ni mchana. Atakuwe jua imewaka aje. Siwezi oga na majibaridi. Mimi naoga nao nga na majimoto. Naouga na majimoto. Tena ile moto ile ni kama inakaanga. Napenda sana majimoto. Mimi siwezi oga na majibaridi.

Sasa, mimi ni msichana mwenye atafuatiliangi mambo ya michezo. Kwa hivyo, timu ya mchezo yenye nafuata inategemea na rafiki yangu wa kiume mwenye nikonaye. Kwa sasa, nafuata timu inaitwa Arsenal. Na nafuata Arsenal, ukiniuliza hata mchezaji moja wa Arsenal siezi kwambia. Hata ukini uliza hizo vitu, maagizo ya (football) mi siezi kuwambia. Lakini najua tu ni Arsenal na hiyo ndio nafuata, eeh!

Eee, napenda sana kuendesha baiskeli, hata najua kuendesha baiskeli. Lakini, baiskeli ishawahi niangusha, nikang'oka meno na nikaumia mkono. Sasa siku hizi siendeshangi sana, lakini napenda, niki grow up, nilikuwa naendesha baiskeli sana. Lakini, si kitu yenye wasichana wanafanyanga, so sikuwa naifanya sana. Lakini, niliendesha baiskeli, hadi time yenye nilikuja, nikaanguka, nikavunjika meno na nikaumia. Ee, hapo hivo sasa ndo nikaacha kupenda bike sana, nikaanza kupunguza, lakini ukinipea najua kuendesha baiskeli na napenda.

Hmm, habari, habari za hivi punde. Habari mi napatanga kwa, mostly inakwanga kwa TV, kwa station za TV, station za TV, za televisioni, unapata habari. Lakini ya siku hizi vitu zimeendelea, zimesongasonga, so sikuizi siangalii sana kwenye gazeti ama kwenye televisheni, unapata tu mtandaoni. Ukiingia ukiangalia simu yako, ukiingia kama ni YouTube utapata habari, ukiingia TikTok utapata habari, ukiingia hata Google, ukiingia hata chat GPT, mahali tu popote, ukiingia hata X unapata habari. Kwa hivyo si lazima uangalie televisheni ama usome gaeti. Mi nazipatanga kwa simu yangu mtandaoni.

Mi ni mtu ambaye anaitwa Homebaddie Nikiwa na marafikizangu, napenda tukae nyumbani, tupike vyakula, mapochopocho, tukae chini, tukule, tufurahie, tupige story, tucheke, tukunywe, vitu kama hizo tuangalie tv, tucheze game, misi mtu wakutoka toka sana. So na marafikizangu tunakaa, tunapiga story, tunacheka, tunakula, tunakunye, ala futunarudia Ivo.

Kama ningependa kurudi ujana, mi bado kijana, mi bado ni mdogo, mtoto mdogo. Kama ningependa kurudi ujana, mi hata singependa kuwacha ujana. Maana ujana una raha, ukiwa kijana uko na nguvu, ukiwa kijana uko na akili, ukiwa kijana uko na wakati. Pesa tu kama kijana ndio hauna, kwa hivyo mi ningependa kurudi ujana. Na hata singependa kutoka ujana, ndio maana bado mi ni kijana. Sijazeeka. Ya, singependa kuwacha ujana, na ningependa kurudi ujana. Maana ujana ni raha. Ukiwa kijana ukona afya. Ukiwa kijana ukona wakati. Ukona time. Ukiwa kijana ukona marafiki. Ukiwa kijana kukua kijana ni raha sana. Eee, mi ningependa kurudi ujana. Hata singependa kutoka.

Mimi nakumbuka mwalimu wangu wa high school chuo cha upili. Alikuwa ananifundisha hesabu. Tulikuwa tumempea jina topsy lakini jina lake ililikwa Mrs. Gatobu. Sasa, huyo mwalimu alikuwa ananipenda. Alafu alikuwa anatufundisha hesabu. Na mimi nilikuwa na pita hesabu. Nilikuwa na shika sana hesabu. Na alikuwa deputy. Deputy anaitwa aje kwa kiswahili. Alikuwa naibu wa mwalimu mkuu Alikuwa naibu wa mwalimu mkuu Alikuwa mkali lakini kwangu hakuwa mkali Alikuwa ananipenda Sasa nilikuwa na mpenda juu Alinionyesha vitu nyingi sana Alikuwa na nifundisha na alikuwa Alikuwa msoft sana kwangu Mloving sana kwangu So ya na mkumbuka uyo mwalimu mwangu wa high school.